Nyama gani unayoipenda zaidi? Kwa sasa Kwa sasa nyama nayo ipenda zaidi Labda ni nyama ya kuku mi napenda nyama ya kuku sana Hata hivyo siili sana But ninapopata ile chance ya kula nyama ya kuku sma ile uwezo mi hufurahia sana napenda nyama ya kuku.

Je, unapenda kuendesha baisikeli? Ndio, napenda kuendesha baisikeli. Nilikuwa na baisikeli hapo awali. Nilikuwa naenjoy sana. Nilikuwa nafurahia kukiendesha. Ni kitu nachopenda manze. Ni kitu ambayo pia inaeza okoa muda. Pale ambapo hauitaji gari. Ama pale ambapo hauitaji kuchafua mazingira.

Unashugulikia muda wa mwisho vipi. Muda wa mwisho ni ule wakati wa kueka maneno yako, maelezo yako kwa wakati ni ule muda wa kutulia na kupanga vile utakaviyoshugulikia jambo lilo. ''So'', ni muda wa kujipanga, ni muda wa kutulia na kujipanga usawa sawa.

Je, umewahi kufuga mnyama ndiyo, nilipokuwa mdogo, nilikuwa na mbwa, alikuwa na anaitwa Max, nilkuwa naipenda, nilkuwa na mpenda sana. Ha, ingawaje aliweza kuibiwa, sikuona na akiweza kukua ama kugrow, alibiwa, na iliniuma, iliniuma sana.

Je, umewahi kufanya yoga? Kwa sasa sijaweza ama sijapata ile fursa ya kufanya yoga kwa kuwa si kitu naeza fanya tu kwa nyumba ni kitu ambayo unahitaji mwalimu ama mtu wakukuelekeza so kwa sasa sijaweza kufanikiwa kupata hilo fursa, sijaweza kupata mtu wa kunifunza ama kunielekeza kufanya yoga.

Unapenda kuvaa nguo za aina gani? Mimi napenda kuvaa nguo ambazo zinanipa ile heshima, ile courage, yani ile confidence ya kutembea na kujibeba ni na viotaka. Napenda nguo ambazo ziko kwa style yangu. Napenda nguo ambayo naeza tokea nayo katika tukio lolote nguo neza enda na yo kazi nguo ni nazo enda na yo kutembea ama kujibamba.

Niambie kuhusu mazoezi yako ya kila siku, unaweza kueleza ni ya aina gani ya mazoezi unayofanya Napenda kukimbia, napenda jimu, na mara mingi kwa wakati moja moja mi hucheza mchezo wa mpira na pia wa kikapu, je unakumbuka ni mara ngapi kwa wiki unafanya mazoezi? Mara tatu kwa wiki, napenda kufanya mazoezi mara tatu kwa wiki. Ni wakati gani unaopenda kufanya mazoezi? Ya kukimbia sana sana ni asubuhi, jimu pia ni asubuhi ama jioni michezo ni mchana sana sana. Unahisi jinsi gani baada ya mazoezi? Nahisi nguvu umerudi nahisi akili imetulia Nahisi pia mzuri pia.

Minapenda rangi gani kwa ukuta wa chumba? Mimi napenda rangi yote ambayo itafanya chumba likaye nzuri, rangi yote ambayo itafanya chumba lipendeze. Sina rangi moja ambayo inapendelea. Bora rangi ifanye mazingira na chumba lenyewe likaye la kupendeza na kuvutia. Mimi nitalipenda?

Je, unapenda kucheza ngoma? Ndio, ndio, ndio, mimi napendelea kucheza ngoma, mimi ni mtu ambaye anapenda muziki, mimi ni mtu ambaye anapenda ngoma, inanipea motisha, inanisaidia kutulia na ku kupata mawazo geni ama mawazo mengine, inasaidia pia kutuliza akili, so yeah.

Unapenda wanyama wa aina gani? Mimi napenda mchanganyiko wa wanyama, napenda wanyama pori, napenda wanyama wa nyumbani nchi ambalo niko kuna wanyama aina zote. Kwa wanyama pori mi napenda mnyama simba, kwa wanyama wa nyumbani napenda mbwa sana sana.

Jee una kumbukumbu gani ya kutisha? Kumbukumbu ambayo ninayo ya kutisha ni mwaka wa elfu mbili ishirini elfu mbili na saba, elfu mbili na nane ambapo kulikuwa na vita nchini Kenya vita vya kisiasa ambavyo ambapo watu wengi waliweza kukufa Ilikuwa wakati wa kutisha sana na ni kumbukumbu ya kutisha ni kumbukumbu ambayo siezi takia nchi yangu sasa hivi Siezi takia nchi jirani Siezi takia nchi nyingine.

Ndoto yako kubwa ni nini? Ndoto yangu kubwa ni kukuwa bosi wangu mwenyewe. Ndoto yangu kubwa ni kuwa na mabiashara. Na kukuwa na biashara mengi mengi mengi sana. Ndoto yangu ni kuwa bosi manze kuwa tycoon manze Ndoto yangu ni kukuwa na mali mingi Ndoto yangu ni kubadilisha maisha ya watu huku nje Ndoto yangu ni kubadilisha maisha yangu na watoto wangu wajao.

Je, umewahi kufanya kazi ya kujitolea? Ndiyo mara mingi nimefanya kazi ya kujitolea. Hapo muanzo ama hapo awali niliwahi kujitolea kufanya kazi kwenye kanisa, nilikuwa naenda mapema napanga benchi na osha kanisa na wanyunyizia maji na kutayarisha kila kitu na kumek sure ya kuwa kila kitu kiko mahali pake na kiko tayari kutumika.

Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo? Kifaa ambacho siwezi kuishi pasipo ya teknolojia ni simu. Sidhani ya kuwa naezaishi bila simu yangu, mambo mengi yanafanyika kwa simu, maisha yetu mengi yanaroteti ama yanapatikana kwa simu.

Je, unapenda kutembea kwa miguu, marakadha ndiyo, mimi hupenda kutembea kwa miguu, ninjia ambapo unaweza kurelax ama kujituliza, ninjia ambapo uneza kutuliza akili yako na mawazo, ninjia ambapo uneza kufungua mawazo yako, so ndiyo mimi hutembea, karibu kila siku ni kitu ambacho nina mapendelewa ya kuifanya.

Sifa gani muhimu kwa kiongozi mzuri. Kiongozi mzuri anafaa kusikiliza watu wake. Kiongozi mzuri anafaa kusikiliza kwa makini maoni na mafikra ya watu ambaye anaongoza. Ni kiongozi ambaye anafaa kuwa kiongozi ambae sio kujieka kipaumbele anafaa kuwa kiongozi ambaye anaeka watu ambaye anaongoza mbele Ndio ni kiongozi ambaye anafa kufanya vitu ambavyo vitakuwa na manufaa nzuri au manufaa kufaidisha watu wake Si yeye binafsi.

Unapenda kujifunza mapya vipi? Unapenda kujifunza mambo mapya vipi? Mara mingi mimi najifunza mambo vipya kwa kuangalia na kujifunza kwa macho na kwa kufanya. Mi napenda kuangalia mtu ambaye na hio ujuzi na kueza kujifunza kwa kuangalia na kufanya.

Unatumia njia gani ya usafiri kwa kila siku, kwa kawaida lazima tutembee, so kwa kila siku natumia njia usafiri ya kutembea, siku zingine natumia njia usafiri ya baiskeli, siku zingine natumia njia usafiri ya umma, ndiyo mi ni mtu ambaye napenda kutumia njia ambayo litanifaidisha ama njia ambalo nina uwezo kwa wakati huu.

Unatumia wifi au data ya simu, kwa sasa natumia data ya simu, lakini napendelea kutumia wifi ni ile sina uwezo kwa sasa wakuconnect wifi, ama wakupata wifi. Kwa sasa bei kidogo, bei kidogo iko juu, bei kidogo inanishinda, lakini kesho kesho ninahopu, ninahakika ntakuwa na wifi.

Je, unasoma gazeti, gazeti labda iwe kwenye simu ama iwe digitali Lakini gazeti ya karatasi ningumu sana kulipata na ndiyo sisomi gazeti la karatasi Labda iwe digitali, labda iweze kupatika na kwenye simu na hapo ndasoma.

Unawakaribisha wafanyikazi wapya vipi? Kwanza unawakaribisha kwa kila mtu unaweza kumek sure anajua majina ya watu pale kazini. Unawapa "tour", kidogo, unawonyesha hapa ni hapa, pale ni pale, kazi inafanywa hivi, kazi inafanywa vile. Unaweza kuwapa lile direction na muelekezo mzuri.

Eleza chumba chako cha kulala, je ni kikubwa au kidogo, si kikubwa, si kidogo, linanitoshelea na vitu zangu ni chumba ambacho, ndiyo, linanipendeza na, ndiyo, kitanda chako ni na jinsi kinavyoridhisha Kitanda changu ni nzuri na kinaniridhisha vizuri, napata usingizi nzuri, wa kutosha na naamka vizuri bila maumivu Ndiyo, unaweza kuona nini kutoka dirishani Unaweza kuona mazingira na kila kitu Kwanzia angani, kwanzia nyaya za stima, barabara, manyumba mengine ni kitu gani unachokipenda zaidi chumbani Napenda chombo zangu vya teknolojia maana Nazipenda kwa sana sana.

Unapendelea viatu gani? Mi napenda viatu ambavyo ni vya Nike ama Jordan ama viatu ambavyo vijana wanapenda Kwa sasa ni mengi mengi sana, viatu ni vingi viatu vingi nzuri ambavyo viko fashion Mi napenda kitu yoyote ambacho kinapendeza, kitu ambacho kiko fashion.

Ni nani aliyekufundisha jambo muhimu? Muhimu, mambo muhimu, nimefunza mambo mengi mengi muhimu na maisha na wazazi na walimu binadamu sisi ni watu ambayo tunajifunza jambo geni kila siku, kila kuna pokucha So mambo ni mengi mengi ambayo nimejifunza muhimu na watu ambayo wamenifunza mambo muhimu ni wengi wengi sana.

Niambie kuhusu tu njia unayotumia kupumzika, unaweza kueleza ni nini kinacho kufanya utulie Mara mingi mie hufanya jimu, ama nitalala kidogo, ama nitaweza kutembea, kukimbia kidogo Je, unakumbuka wakati ulipojifunza njia hii kupumzika, ndio, nimejifunza njia haya kupumzika kwa mwaka, moja au mbili Sasa hivi, ungependa kushiriki ni muda gani unachukua Mara mingi ni dakika thelathini hadi masaa moja sana sana Unahisi jinsi gani baada kupumzika nahisi vizuri nahisi ya kuwa nimepata nguvu mpya na akili imeweza kutulia.

Je, unatumia mitandao ya kijamii, ndiyo. Kuna mtu ambaye hatumii mitandao ya kijamii kwa sasa, kwa dunia la sai kweli. Ndiyo, mimi ni mtu ambaye natumia mitandao ya jamii. Nataka kukuwa up to. Nataka kujua ni nini kinachoendelea kwa mazingira yanayonizunguka.

Unaboreshanaje michakato ya kazi? Unaweza tu kuhakikisha ya kuwa kuna mawasiliano na kuwa unasikiliza maoni na mapendeleo na fikra ya kila mtu pale kazini. Ikiwa kuna mawasiliano na kila mtu anaelewana, michakato yatakuwa mazuri.

Unapenda kufanya nini na familia yako? Mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mambo mengi, mengi sana na familia. Mara mingi napenda kukaa kwenye meza moja na kueza kukula na familia. Na kuweza kuongelea mambo yanayojiri. Iwapo ni siasa, iwapo ni biashara, iwapo ni misimu.

Niambie kuhusu shuguli zako za siku za mvua. Mara mingi siku ya mvua mimi napendelea kukaa nyumbani. Ni kunywa chai au kahawa moto, nzuri. Na niweza kuwochi filamu. Labda unaweza kueleza kama unapenda mvua au la. Unapenda mvua wakati kiangazi umezidi. Je, unakumbuka siku ya mvua uliofurahia zaidi sikumbuki. Ungependa kueleza ni jinsi mvua inavyobadilisha mpango wako. Mvua inabadilisha kila kitu kuanzia kwa magari yani pale jam Kuanzia kwa mood Kila kitu nahisi nini wakati unasikia sauti ya mvua Nahisi nzuri saa zingine manze.